Kumbu kumbu nzuri ya kutoka utotoni ni nikipatiwa zawadi kutoka shule baada ya mimi kupita mtihani na kuwa namba moja katika darasa letu. Nilikuwa nathamini sana muda huo. Nilikuwa najisikia vizuri, watu wakinipigia makofi na wakiniambia nimefanya vizuri, unajua unapatiwa zawadi na walimu, huo ni muda mzuri sana.

Mimi nilipenda kingereza sana, nilipenda kusoma kingereza sana shuleni kwa sababu katika kusoma kingereza ndio tulikuwa tunandika, kuna kuandika, kuna kusoma vitabu na vyahadithi ambavyo nilivithamini sana. Kwa hivo mimi somolangu, nilolipenda sana shuleni ni kingereza.

Muziki wa jadi siwezi sema naupenda vile ingawa mimi husikiza. Unajua pia napenda muziki kwa hivyo unajipata wakati mwingine nasikiza muziki wa jadi. Na ni mziki mzuri na maneno ya marifa. Kwa hivyo siwezi sema naupenda sana lakini mimi husikiza mara kadhaa hapa na pale.

Kusema ukweli mimi mazoezi siyafanyi sana. Ila tu napenda kuogelea. Kwa hivyo, kila wiki nahakikisha kwamba kuna siku ambayo nimekwenda kuogelea. Lakini mazoezi hivi siwezi sema nayafanya mara ngapi. Mimi siyafanyi hata, isipokuwa tu wakati mwingine naweza nikaruka na kamba kwa nyumba, kwa compaund yangu, labda nitembee tu ama niende kuogelea. Lakini mimi sifanyi sana mazoezi mara nyingi.

Eee, naitumia sana GPS na ramani hizo za Google. Nikisafiri mahali sipajui ama kama natafuta jengo flani liko api ama ni njia gani nafaa nitumie. Mimi natumia sana GPS. Kwa hivyo ndio, napenda kusafiri na ramani au GPS. Ni ya muhimu sama, husaidia.

Napenda kuogelea sana. Ni jambo ambalo mihulifanya kama mazoezi ama tu kuenda kupumzika tuu. Nikiwa siendi kazini, ni tatafta mahali karibu na kwangu ambapo kuna swimming pool na nitaenda huko kuogelea. Napenda, napenda sana kuogelea.

Hapana, sipendi kusikiliza redio. Siku hizi hata hua sisikizi redio kabisa. Sijui ni vile kuna mitandao kwa hivo ukitaka kujua mambo. Yote ambayo yanafanyika unaeza yapata mitandaoni bila kwenda redio. Kwa hivo mimi sipendi sana kusikiza redio. Si tu misa, siku hizi situmii redio kabisa.

Wakati mwingine natumia video kwa mawasiliano, lakini sio sana. Sana sana, wakati ambao natumia video ni labda kwa mikutano, mikutano ya kikazi, ama mikutano ya kanisa, wakati mwingine tunatumia video, lakini si sana bile.

Nimewahi kulima. Nikiwa mdogo, nilikuwa naishi na nyanya yangu. Na nyanya yangu ni mkulima. Kwa hivyo, nilikuwa na lima. Nikiwa mdogo kama miaka kumi na mbili hapo kumi na nne, nilikuwa nalima. Kwa hivyo, nimewahi kulima mimi.

Nimewahi kuona bahari, mara kadha maishani mwangu. Nimesafiri kwenye pwani ya Kenya, Sehemu Za diani, Mombasa na Malindi na kila wakati nikitembea kule lazima niende nikaione bahari.

Hapana, mimi sisomi gazeti kabisa. Sioni haja ya kusoma gazeti siku hizi. Kwa sababu, ukitaka kujua mambo yanayotokea, unaweza ukayapata kwenye mitandao ya jamii. Kwa hivyo, hapana, mimi hata sikumbuki wakati wangu wa mwisho kusoma gazeti. Sisomi kabisa gazeti.

Nimewahi kutembelea ziwa na pia nimetembelea mto. Nimetembelea maziwa kathaa hapa Kenya kama ziwa Victoria, Naivasha, Nakuru, Magadi na pia mto nimeona mito kama chania kwa hivyo ni kweli nimewahi kutembelea ziwa na pia nimetembelea mto.

Kulima, nimewahi kulima. Mara nyingi sana, nimenda shambani na kutumia jembe kulima. Sana sana wakati nilikuwa na kaa nyanya yangu, nikiwa mdogo hivi, hapo kama miaka kumi na mbili, kumi na nne, nilikuwa na lima. Kwa sababu nyanya yangu ni mkulima na kwa hivo, wakati mwingine tulikuwa, tunaenda na yeye shambani kulima. Kwa hivyo, ni kweli, mimi nimewahi kulima.

Namna yangu ya kuhifadhi pesa ni kwenye benki, natumia benki, na pia hapa kwetu Kenya pia tunatumia, unaweza kuziweka pesa zako kwa emshuari. Kwa hivo mi natumia benki sana sana na wakati mwingine natumia emshuari kuzihifadhi pesa zangu.

Kifaa changu mara nyingi mimi na kichaji mara moja tu kwa siku. Sana sana simu ninaichaji tu mara moja. Labda subuhi sana kabla nitoke nyumbani nahakikisha kwamba nimeichaji. Alafu iyo chaji inanikaisha siku nzima. Kwa hivyo mimi kuchaji kifaa changu nakifanya tu nafanya hivyo mara moja kwa siku.

Hapana sipendi chakula cha haraka kwa sababu akina afia nzuri. Ingawa wakati mwingine wakati sina labda mda wa kupika ninaweza kukiendea chakula hicho cha haraka kwa sababu sina mda wakupika. Lakini kiukweli ni kwamba mimi sipendi chakula cha haraka. Ninapenda chakula ambacho kimepikwa vizuri nyumbani kwa sababu kulingana na mimi chakula ambacho kimepikwa vizuri nyumbani kina afya tukilinganisha na chakula cha haraka. Kwa hivyo mimi sipendi, sipendi chakula cha haraka.

Napenda kuwa mahali palipo tulia, palipo pazuri na mandhari safi, mandhari yawe safi, kuwe hakuna kelele, halafu kuwe kuna miti hivi, na kuwe tena kuna nyasi, nyasi safi, na labda pawe mahali ambapo pana mto karibu hivi. Sasa, sauti nazozisikia mahali pale ziwe sauti za kinandege na miti, wakati upepo unapita katikati yao. Mimi navutiwa sana na mandhari kama hayo. Sana, hayo napenda kwa mahali kama pale.

Nimejifunza ya kwamba ni jambo la muhimu kuwa mtu wa shukrani. Wakati mtu amekufanya jambo hata kama ni jambo dogo aje. Nimejifunza ni muhimu kushukuru na kuchukua tu muda kidogo na kumuambia huyo mtu asante kwa sababu ya kufanya jambo hilo. Kwa kuwa ukifanya hivyo, unaonekana wewe ni mtu ambaye anaweza akapokea usaidizi. Na huyo mtu huenda mahali pengine atakukumbuka ulivyomshukuru na aone ni muhimu labda akufanyie kitu kingine. Kwa hivyo nimejifunza ni jambo la muhimu sana kuwa mtu wa shukrani na kuambia watu wanaokufanyia mambo maishani mwako shukrani, asante.

Mimi sana sana napenda kuandika. Naweza sema ya kwamba hulka yangu. Si ile ya mtu ambaye anapenda kuongea sana. Lakini ukinipatia niandike ni si andike mambo mengi sana. Kwa hivyo napendelea kuandika kushinda kuongea.

Mimi napenda upepo, upepo ni mzuri, nikilinganisha na AC, afadhali unipeleke mahali ambapo kutakuwa na jumba ambalo liko na madirisha makubwa makubwa, milango mikubwa, ili upepo ingie ndani, badala ya kunipeleka palipo na AC. Upepo mzuri, mtamu, kwa hivyo mimi napenda upepo, sipendi AC sana. Ingawa tu naeza itumia mahali ambapo, labda upepo hautoshi, lakini nikiulizwa nitasema napenda upepo kushinda AC.

Hapana, mimi sipendi hata kidogo kuzungumza kuhusu siasa. Kwanza mimi siku hizi huwa hata siangalii runinga, ama kusikiza radio, ama nisome magazeti kwa sababu huko ndio kumejaa mambo mengi ya siasa. Kwa hivyo, napenda kwenda mitandaoni kwa sababu naweza chagua ni vitu vigani nataka kuviona, na nipeji gani nafuata na gani sifuati. Na kwa sababu hiyo najipata mazungomzo ya siasa mimi sina mambo mingi ya kusema kuyahusu. Kwa hivyo sipendi sana siasa mimi.

Mimi napenda mvuwa. Nafurahia sana wakati kunanyesha kwa sababu jambo moja najuwa mvuwa ikija vumbi itaondoka. Kwa hivyo inanisaidia sana, na pia najua kukinyesha, hiyo mvuwa itasaidia wale ambao wanalima, wapate mazao, ili watu wapate chakula cha kula. Kwa hivyo najua mvua ni jambo, ni kitu cha muhimu sana. Kwa hivo naipenda mvuwa mimi.

Ningependa kuwa na uwezo wa kupaa, kupaa kama vile ndege anapaa angani, kwa sababu mimi napenda kuenda na kutembelea mataifa tofauti tofauti hivi na sehemu nzuri nzuri, na ninaona ya kwamba ningekuwa na uwezo wa kupaa mimi mwenyewe, ningetumia uwezo wangu kuenda kokote kule ambako mimi nimetamani kuenda.

Ndio natumia mitandao ya kijamii sana sana niko na akaunti katika mitandao kama yote kuanzia TikTok, niko pia na account yangu ya Facebook, ata Instagram, na pia YouTube niko niko katika mitandaoini kweli kweli.

Mimi huto sadaka kama ni kanisani mimi hutoa sadaka kwa sababu naliamini neno la Mungu ambalo linasema tunafaa kutoa sadaka. Na pia, wakati mwingine mimi huhusika na michango, labda watu wakija kwangu wakiniambia niwachangie, wenda kuwa wanajenga kitu, ama wanachanga kwa sababu ya mambo ya harusi, ama hospitali, wakiwa na wagonja, mimi hushiriki pia.

Wakati wa jua kali, napenda kunywa maji baridi na pia sana sana utanipata ninataka niketi mahali ambapo pana kivuli. Kivuli ili kinitulize na nikunywe maji baridi ndiyo.